Eh mimi upenda kununua vitu kwenye maduka madogo madogo kwanza maduka yenye inakuwa kwa barabara hapo ndio sana mimi hupenda kununua vitu lakini kwa sababu napata vitu viko bei yaani bei afadhali si bei ghali ukiangalia na huko maduka mengine, mengine yako juu sasa napenda kununua kwa maduka liko kwa barabara tu ni hivo tu sina mengi.